La hasha, sijawai kujifunza kupiga gitaa ila, kuna chombo cha muziki ambacho nimejifunza ambacho kwa lugha ya kimombo kinaitwa violin nimejifunza kucheza violin, lakini ni kwa siku moja tu na pia nikiwa mdogo, nikiwa mchanga nilikuwa pia nimejifunza kucheza chombo chenye kinachoitwa keyboard katika lugha ya kimombo keyboard katika kanisa nililokuwa nashiriki. Naam kwa hivyo nimejifunza kucheza keyboard na pia nimejifunza kucheza violin lakini violin ilikuwa tu kwa siku moja lakini la hasha sijajiifunza kupiga gitaa.

Vile ambavyo ni livyo, bado sijaenda pwani, bado mimi ni mkazi tu wa hapa nchi kavu, sijaenda pwani, la hasha ningependa kuenda, ningependa, lakini sieti napenda kumanisha sijawahi, lakini nikipewa nafasi ningeweza kuenda pwani ingawaje nafasi zimekuja mara mingi kuna wakati ambapo chuo kikuu katika burudani zetu za drama na kuigiza tuliweza kupatiwa nafasi hiyo lakini mimi nilivyo mimi nilikata kuenda nilona jambo lile sio kitu ambalo kilinipa furaha sikuna kitu ya maana na labda nilifanya uamuzi unaofaa kwa vile na kumbuka baada ya hilo, wanafunzi wengi waliweza kurudi na, magonjwa, mmoja alikuwa ile ambayo tunaita kwenye lugha ya kimombo, pinkeye. Naam ni kama, ile uchafu, ilioja kule barini, walikuwa wanajikuna nayo macho na naam wakaweza kupata ile pinkeye ingawa mimi sikuenda nilisikia vizuri sana naam sijawahi kuenda lakini ningependa kuenda nikiwa na hela naam.